Nafaa kununua kuku wengine, mimi ni mkulima hodari sana wa kuku. Nimeweza kuweka kuku wengi sana, ama niseme nimeweza kufunga kuku wengi sana. Mimi nafunga kuku kama wangapi hivi, sahizi nikona kuku mia tatu na hao kuku, kuna kuku ambao mimi huwauza, kuku wakuuza ni kama wangapi hivi. Kati ya kuku hao mia tatu. Kuku wangu wa kuuza ni kuku miamoja hamsini. Na wale kuku wangu wa kutaga mayai. Ni kama wangapi. Kuku wangu wakutaga mayai. Ni kama kuku ya miamoja hamsini. Kwa hivyo, mimi nikona idadi nzuri sana ya kuku. Tena, nimeweza kuyafuga vizuri sana na hata pia, nimeweza kutunza hayo kuku. Vizuri sana kwanjia inayo stahili tena kwa njia inayo faa. Mimi huhakikisha kwamba hao kuku kila siku wako na chakula ya kutosha. Tena hakuna jambo lolote ambalo linawasumbua kwa sababu nataka hao kuku wakue vizuri kabisa. Tena kutakapokuwa basi mimi nitaanza kuyauza na nitakapo wauza basi mimi nitaweza kupata pesa na pesa yale nitaweza kujiendeleza nazo na hata pia yale pesa pia nitaweza kununua nazo kuku zingine ili niweze kuendeleza nayo biashara yangu ya kuku. Kwa sasa nimehakikisha kwamba kuku zangu ziko na nyumba yao zuri sana kwa sababu tunangia katika msimu ambayo watu wengi watahitaji kuku na kwa hivyo, najua nitapata wateja wengi sana ambao watakuja kununua zile kuku zangu. Tayari kuna wateja ambao wamewekelea kuku ishirini zile za kukulwa kwa hivyo, lazima nitahakikisha kwamba nimewaekelea kuku zao vizuri. Ndiposa watakapo kuja kuwachukua basi watapata zikiwa tayari na zikiwa katika hali njema ya afya. Na hata kando ya hayo kuna wateja ambao tayari wamewekelea mayai. Kwa hivyo, mayai ya yale kuku zangu pia nitaweza kuyauza. Kwa bei nafuu kabisa. Mimi mara nyingi huwa nauza kuku zangu kwa bei gani. Kuku zangu huwa ninawauza kama shilingi mia tisa za Kenya. Pesa zuri sana na hilo ni bei nafuu sana kwa yale kuku kwa vile. Hilo ndilo bei ya chini kabisa. Kwa kawaida mimi huwa ninauza yale kuku bei ya shilingi elfu moja shilingi za Kenya Lakini, lakini, lakini unapo kuja kuyanunua na uniambie nikuachilie bei. Mimi nitakuachilia na shilingi mia tisa. Kwa hivyo hiyo ni bei nafuu na hata mimi kama mkulima ambae ni mfugaji wa wale kuku sita kuwa nimeumia sana kwa vile nitaweza kupata kitu kidogo pale juu. Na hata yale mayai yangu huwa ninauza. Mayai moja kwa shilingi ishirini ya Kenya. Pasa zuri sana. Na hayo pesa hunisaidia sana katika maneno mbali mbali wiki iliyopita ndiyo niliweza kupata mayai mia tatu. Na hilo basi lillikua jambo zuri sana kwa vile kuku zangu waliweza kutaga mayai mingi sana. Na mimi nilikua na furaha tena furaha iliyo ya juu kabisa kwa vile mayai yangu yaliweza kuongezeka. Na kwa hivyo hilo ni ishara kwamba kuku wangu nimewatunza vizuri tena kuku wangu wanakula vyakula vizuri sana tena tena vyakutosha biashara ya ufugaji kuku si biashara rahisi ni bashara gumu sana kwa vile inahitaji pesa kwa vile lazima uweze kununulia wale kuku vyakula mbali mbali kila wakati tena hao kuku hua hawafai kukaa njaa wakati wowote lazima niwanunulie vyakula na hata dawa pia lazima ni kawanunulie. Mimi hupatia kuku zangu. Dawa marambili kwa wiki. Ndiposa iwasaidie katika ukuaji wao. Na hilo basi ni jambo zuri sana.

Natamani sana kwenda Afrika mashariki Afrika mashariki kule sana sana huko ndiko ambako kuna bahari ya India. Bahari ya India ni bahari kubwa sana na huko Afrika mashariki mimi nitaenda katika nchi ya Sychelis. Ama niseme nchi ya Malaysia Na huko basi kuna vitu vingi ambavyo mimi nitataka kuyafanya. Ikiwemo kuogelea, sijui nitakapoenda huko mashariki mwa Afrika. Niyafanye vitu kama gani? Kwa sababu, nikona bajete ya shilingi elfu nane mia saba dola za marekani. Hii ni pesa mingi sana, ambayo itaniwezesha kukaa pale kwa muda mrefu. Tena, nitakuwa na muda wangu wakutosha wakufanya vitu vyangu kwa hivyo, lazima nitahakikisha kwamba nimeenda pale mashariki mwa Afrika. Mashariki mwa Afrika, kuna vitu vingi sana vya kufurahisha. Tena, utalii huku imeweza kunoga sana na wakati mwingi, huko ndiko watu wengi huenda katika utalii kwa vile, kuna mandhari ya kupendeza. Pia, kuna vitu mbali mbali abavyo havipatikani katika maeneyo mengine mwa Afrika Na hata maeneo mengine mwa dunia kwa hivyo, mimi lazima niende kule Afrika mashariki na huko mashariki basi nitakapofika nitahakikisha kwamba, nitahakikisha kwamba nimefanya kila kitu ambavyo nitapatana nayo kwa vile mimi ni mtu ambaye anapenda kujaribu vitu mbali mbali na ninapojaribu vitu mbali mbali basi mimi pia nakua na furaha. Tena, napata kujiendeleza kia kili na hata ujuzi wangu pia. Unaendelea kuwa wa kijuu tena hali ya juu kabisa na hilo basi ni furaha. Furaha tele. Jambo la kupendeza muno kwa hivyo lazima nihakikishe kwamba nimefanya vivyo. Bila kukosa. Hilo litakwa jambo nzuri. Lazima nitatembelea Afrika mashariki ili niweze hata mimi kujishuhudia yale utalii ambayo watu watu hushushuhudia. Katika Afrika mashariki huko. Katika bahari ya India inayopakana na nchi ya Somalia. Niliambiwa kwamba huko ndiko ambako kuna pahala pandani kabisa katika bahari na hapo tu ndipo kuna wakati ambapo kuna meli iliyoweza kuzama katika eneo hilo na basi hiyo meli haijawai patikana kwa sababu hapo bahari ikona umbali wamita mingi sana. Kushinda sehemu zingine za hiyo bahari hindi kwa hivyo, hilo linaifanya kuwa tofauti kabisa tena lenye tena lenye la kushangaza muno kwa hivyo, mimi nitakapotembelea Afrika mashariki nita hakikisha kwamba nimeenda katika sehemu hiyo pia ya bahari hindi. Ndiposa niweze kusoma mengi na kujijulia vitu mengi. Hilo basi litakuwa ni njia nzuri sana ya kujisitiri, litakua ni njia nzuri sana ya kuanza mwaka A, siwezi ngoja, najua nitasoma vitu vingi sana. Basi hilo, litakuwa jambo nzuri kabisa, mimi siwezi ngoja hata kidogo kwa vile najua, itakua burudani. Lakini, nitakapoenda Afrika mashariki, nitaenda pekee yangu kweli, hapana, la hasha. Mimi siezi enda pekee yangu lazima nitachukua mchumba wangu ili niweze kuenda naye na hata nitachukua watoto wangu ili nieze kuenda nao pia. Najua litakua jambo nzuri sana. Tena litakua jambo la kupendeza muno Aa, siwezi ngoja mimi najua litakua jambo la busara. Litakua jambo la kufurahisha kabisa na hata mimi najua nitakua katika hali njema ya ki akili na ili nitaweza kujivinjari kabisa kule mashariki mashariki kuwa iko na mandhari mazuri sana tena ya kupendeza ambayo mimi huona kwenye runinga tu. Lakini nitakapoenda kule mashariki. Nitaweza kujionea mwenyewe.

Mimi ni na jicho la kupendeza kabisa. Kuna wakati ambapo, jicho langu lliiweza kuniuma. Na kwa vile, mimi ilinibidi niende kwa daktari. Ndiposa daktari aweze kuniangalia jicho langu na aweze kuniambia mahali shida ilikuwepo. Kwa hivyo, nilipoenda pale kwa daktari. Daktari aliweza kunifanyia kunifanyia matibabu na kuweza kuniangalia na hata kunituma katika chumba cha kufanya utafiti. Ndiposa niweze kupimwa magonjwa mbalimbali ya jicho na kwa hivyo nilifanyiwa vivyo alivyo taka. Na bado lakini jicho langu liliendelea kuniuma na jicho langu basi niliweza kupewa madawa mbalimbali ambavyo vitanisaidia katika katika katika ukuaji wa jicho langu. Jicho langu ambalo limekuwa likiniuma ni jicho la kushoto. Mara nyingi mimi huwa najipata katika hali ya kujikunakuna jicho. Kwa vile jicho langu huwa inaniuma kwa kuniwasha ndani. Na inaponiuma kwa kuniwasha ndani basi mimi nakuwa sina amani hata kidogo. Na tena linapo ni uma basi mimi huwa si hisi vizuri sana. Tena huwa nina hisi vibaya kabisa kwa vile hiyo huwa ni hisia mbaya na hata kando ya hayo. Wakati mwingi mimi ninapotulia huwa najipata na kuna kuna jicho. Kwa sababu jicho langu huwa hainipatii amani hata kidogo. Na hata wakati mwingine ninapoenda kulala mimi huwa nikona wakati mgumu sana. Kwa sababu jicho langu huwa linaniwasha kila wakati na inaponiwasha basi mimi ni nahitajika kuikuna. Sasa mimi huwa maranyingi huwa na lala kwa masaa machache kabisa. Kwa vile jicho langu haliwezi kunikubali ni lale sana. Kwa vile maranyingi huwa inaniwasha. Kwa ajili ya hiyo, daktari aliweza kunipotia dawa ya kumeza. Ili nikuwange nikimeza hayo madawa ndiposa wakati wowote jicho langu litakapo ni umatena. Basi mimi nitaweza kumeza yale madawa. Ndiposa ndiposa ukali wa ukali wa ukali wa hiyo jicho iweze ku iweze kurudi chini ii niweze kulala vizuri. Lakini nilipomuelezea daktari kwa kina. Na mimi kufanyiwa utafiti wa kina basi waliweza kunipatia dawa zingine. Na hata pia kunidunga mashindano mengine ambavyo vitanisaidia sana katika ukuaji wa jicho langu. Na hata pia daktari aliweza kunipa ushauri mbali mbali kuhusu jicho langu. Na ninamatumaini kwamba jicho langu litakuwa sawa tena. Litakuwa katika afya yangu ya awali afya afya. Afya nzuri na njema sana ya kupendeza ah. Basi mimi nitakuwa na furaha. Natamani sana jicho langu liweze kupona. Jicho langu litakapo pona. Basi mimi nitarudi pale Hospitalini Na niweze kumshukuru daktari. Litakuwa jambo zuri sana ah acha acha ningoje. Lazima nitatumia haya matibabu mazuri kabisa. Sitataka kitu chochote niwezi kifili nataka nifuate maagizo yote ya daktari jinsi alivyo nieleza kabisa kwa undani kabisa. Bila kuwacha chochote. Na hata kando ya hayo. Daktari aliweza kunieleza kwamba iwapo jicho langu litakataa kupona. Basi itabidi niende ili niweze kufanyiwa upasuaji wa jicho kwa sababu ni upasuaji tu muda huu sasa itasaidia. Kutoa yale vitu ambavyo ambavyo vina nisumbua kwenye jicho. Na vitatolewa vyote bila kubakisha chochote. Na hata pia dawa itawe kwa katika sehemu hiyo ndiposa ndiposa jicho langu liweze kupona uko kwa ndani. Kwa njia rahisi sana tena mzuri aah litakuwa wazo zuri. Mimi nangoja sana hiyo. Mimi niko tayari kwa kufanya chochote nilimwambia daktari. Kwa vile ni mimi ndiye nitakuwa ninasaidika. Nitakapo panyiwa fanyiwa upasuaji wa jicho. Basi ni mimi ndiye nitafaidika kutokana na upasuaji hiyo. Kwa hivyo, lazima nifanye juu chini ili niweze kupata huo huo upasuaji. Ni upasuaji unaofaa kabisa. Na daktari ata kaponiambia ni wakatiwa upasuaji na inanifaa basi mimi nitaenda pale ili niweze kufanyiwa huu upasuaji wa jicho jambo zuri.

Tafadhali mwalimu. Mimi naomba kwamba siku siku ya jumatatu watoto wangu wasiweze kukuja shuleni. Kwa sababu siku ya jumatatu litakuwa ni siku muhimu sana. Nitataka watoto wangu waweze kuandamana nami. Ili tuweze kwenda katika sherehe za jamhuri ambavyo vitakuwa ni sherehe za kufana kabisa tena vitakuwa ni sherehe zenye mafunzo mengi sana kwa hivyo ninaomba uweze kunipa ruhusa niweze kuchukuwa. Niweze kuchukua watoto wangu kutoka shule. Ili waweze kuhudhuria sherehe ile. Najua itakuwa sherehe la kukata kabisa. Kwa hivyo, ninakuomba kwa unyenyekevu kwamba tafadhali uweze kuyakubali maombi yangu mwalimu, utakapo yakubali basi mimi nitakuwa na furaha sana. Tena, nitahakikisha kwamba nimefanya juu chini, na nitajitahidi ili niweze kuwarudisha shuleni. Kwa wakati unaofaa. Kwa vile mimi ni mzazi ambaye anapenda kufuata ambaye anapenda kufuata yale kanuni za shule zote na kwa hivyo hilo ndio maana nimekuja ili niweze kukuomba ruhusa. Mimi mwenyewe uweze kunipatia wale watoto niweze kuwapeleka katika masherehe hayo. Tafadhali mwalimu kubali maombi yangu. Na ninafanya hivi kwa vile sherehe yale yataweza kuwa kwa mafunzo makubwa sana kwao, na basi yataweza kuwasaidia kwa njia kubwa pia. Na kwa vile sitaki jambo lolote liende murama nao. Tafadhali mwalimu, ninakuomba. Neno la tafadhali mara nyingi, hutumika, unapotaka kufanyiwa kitu. Ama unapoomba kitu. Ni neno ambayo inaonyesha unyenyekevu wa mtu. Wakati ambapo mtu anataka kitu, ama chochote. Na hilo basi ndilo neno ambalo watu wengi hutumia kwa mfano ni hilo ni jinsi nilivyotumia hilo neno la tafadhali nilivyo omba mwalimu ruhusa ili aweze kunipatia wale watoto niweze kuwapeleka katika sherehe za jamhuri ili waweze kuwa na wakati mwema huko na waweze kujifunza mengi. Nilitumia tafadhali kama neno la unyenyekevu. Nilipokuwa ni naomba msaada. Na basi neno la tafadhali ni neno ambalo mara nyingi hutumika katika mawasiliano. Na ni neno ambalo hufanya mawasiliano yanakua ya huru tena ya wazi kabisa. Kwa hivyo mimi huwa napenda hilo neno sana. Napotumia neno la tafadhali basi hata mimi najipata kwamba ni nahisi vizuri. Tena najipata kwamba yule mtu ambaye unamuomba idhini basi huwa ako na mafikra mazuri sana na wewe. Kwa sababu atakuamini. Neno la tafadhali basi ni neno la kiswahili ambalo ni mzuri sana. Tena husaidia sana katika mawasiliano mbali mbali jambo zuri sana. Kwa hivyo nina imani kwamba kila kitu kita kwa shuari. Neno la tafadhali pia husaidia katika vitu vingi. Hilo neno hutumika katika sajili mbali mbali. Sajili ya shule na hata sajili ya hospitali na hata sajili ya kotini hilo neno la tafadhali hutumika ni neno la kuonyesha unyenyekevu. Na tena. Nineno la kuonyesha adabu ambayo mtu akonayo. Kwa yule mtu mwingine hata akapokuwa anaomba ithini ama hata niseme msaada fulani. Kwa hivyo hilo ni neno ambalo hutumika na wanaswahili. Wakati mwingi sana ni neno zuri kabisa. Kwa hivyo mimi mara nyingi huhimiza watu kutumia neno tafadhali ndiposa watu waweze kuchukua kama mtu ambaye ana. Ana ukweli zaidi. Ama ana kiwango fulani cha ukweli ukiwa ukiwa mtu kama huyo. Basi hata wewe utahisi vizuri. Tena mambo yako yanaweza kwenda vizuri. Kwa hivyo, neno la tafadhali ni neno zuri sana. Tena hutumika sana katika vitu mbali mbali. Ndio maana mimi napenda kuitumia neno la tafadhali. Tafadhali basi ni moja wapo ya yale misimu mazuri sana ambayo husaidia sana katika mawasiliano. Na imeweza kunoga kabisa.

Mimi, mara nyingi huwa napenda sana kukua mbele. Ninapokuwa mbele, basi ninajiweka katika hali ya kutofeli. Ama hali ya kutopitwa na chochote. Kwa hivo, hayo ndiyo mojawapo ya umuhimu wa kukua mbele. Mimi huwa napenda sana kuwa mbele katika vitu vyote ambavyo navifanya. Na hata pia napenda kukua mbele katika sehemu zote za maisha. Ninapokuwa mbele, basi naona kwamba kila kitu ki shwari nami, tena n kila kitu kinaenda vizuri nami. Kwa hivyo lazima nihakikishe kwamba vitu vyangu vyote viko katika mstari wa mbele, kwa vile sipendi sana kuwa mstari wa nyuma. Mstari wa nyuma haina usaidizi wowote hata kidogo. Kwa hivyo, mimi hata mara nyingi hushauri watu kuhakikisha kwamba wako katika mstari wa mbele wa kufanya vitu vyao. Unapokuwa katika mstari wa mbele, hata wewe utahisi kwamba uko sawa. Tena, maneno yako yanaendelea vizuri kabisa jinsi inavyofaa. Kwa hivyo, lazima niwe katika mstari wa mbele kila wakati bila kufeli. Jambo zuri sana kwa vile, ninapokuwa katika mstari wa mbele, basi hata mimi ninahisi vizuri. Kwa vile ninajivunia mambo mengi sana, tena mambo mazuri kabisa. Juzi, nilipokuwa katika mkutano wa walimu shuleni ambayo wanafunzi wangu wanasoma, nilikuwa katika mstari wa mbele pale shuleni. Mimi ndiye mojawapo ya wazazi, waliokuwa jasiri kabisa na kukaa mbele. Na basi hata niliweza kupata tuzo fulani. Kwa vile nilikuwa mtu jasiri, na tena nikuwa katika mstari wa mbele. Pale katika mkutano hiyo. Na hata katika makundi mbali mbali ya kijiji na hata vile vya kanisani. Mimi huwa ninahakikisha kwamba niko katika mstari wa mbele. Kwa vile, ninapokuwa pale mbele, najipata kwamba niko mchangamfu zaidi. Tena nakua katika hali nzuri sana ya kiakili, ambapo inaniwezesha kukua kwa haraka, na kufanya vitu mingi sana kwa haraka. Kwa hivyo. Hilo ni jambo nzuri sana ambalo mimi nimekuwa nikiangazia. Wakati mwingi sana tena, kila wakati. Kwa hivyo, mimi napenda sana kuwa katika mstari wa mbele. Unapokuwa mbele, basi hata wewe basi wewe pia unapata kuwa na faida mbali mbali. Kama vile watu watakupa heshima. Heshima ya hali ya juu kabisa. Kwa vile mara nyingi jamii huwa inasema kwamba, wale watu ambao wanakuwa mbele, hao huwa ni watu ambao wako na hali ya juu sana ya kiakili, na hata pia, ni watu ambao wamejipanga kikamili. Na ni watu ambao na ni watu ambao wameweza kuwa katika hali ya juu kabisa. Kwa hivyo. Hata watu wataweza kukupatia heshima zako. Ninapokuwa mbele mimi huwa natamani sana kukua katika hali hiyo kila wakati. Kwa vile, hakuna jambo lolote linaweza kwenda vibaya kwa virahisi. Kwa hivyo, vitu vyote lazima viwe sawa, tena safi, tena ifaavyo. Bila chochote kuenda mrama. Ah! Wazo nzuri sana na hata, nitakapokuwa hivyo kila wakati, basi mimi nitakuwa na furaha. Kwa hivyo. Mimi hata huwahimiza watu kuhakikisha kwamba wako mbele. Na wako katika mstari wa mbele katika kila kitu wanachofanya. Na mara nyingi mimi huwaambia kwamba si vizuri kukua nyuma. Kwa vile unapokuwa nyuma, basi unapata basi unapata kupitwa na vitu vingi sana, na hata wewe kama binadamu hauta kuwa na furaha hata kidogo. Kwa yale vitu ambavyo unavyoyafanya. Kwa hivyo ni vizuri sana kuwa katika mstari wa mbele. Na basi huo ndilo njia kizuri sana tena ya pekee. Kujiendeleza kama binadamu, lazima ukuwe katika mstari wa mbele, kila wakati bila kufeli. Na kwa hivyo. Mimi nimeweza kuhakikisha kwamba nimeeza kutekeleza hayo yote. Na hilo ndilo mojawapo ya sababu kwa maana mimi huwa niko mbele kila wakati, bila kufeli wakati wote, kila siku. Jambo nzuri sana hilo, jambo la kupendeza sana. Na hata mimi niko na furaha kwa vile hayo ninaweza kuyatekeleza kwa urahisi kabisa.

Jana niliweza kuongea na shangazi yangu. Shangazi yangu anatoka kwa upande wa baba yangu. Ni mtu mzuri sana mwenye kupenda watu kabisa. Shangazi yangu ni mtu mwenye anaye upendo wa kindani kabisa. Tena ni mtu ambaye ni mchamungu. Ye upenda mungu sana. Na tena anapenda kuomba. Na mimi nimechukua yale tabia za shangazi yangu. Kwa vile ni mtu mwenye mienendo mazuri tena ya kupendeza tena ni mtu mchangamfu na mtu mcheshi pia aah ni mtu alie na vitu vyote mtu anaweza tamani. Awe nazo katika dunia hii. Kwa vile mimi niko na shangazi mzuri kabiza. Na wakati mwingi mimi huwa nina mimi huwa ninawasiliana na yule shangazi yangu. Ni mtu ambaye siezi kaa zaidi ya wiki tatu. Bila kuzungunza nae. Mara nyingi, mimi huwa ninapigiwa simu na shangazi yangu. Na kwanza tunapendana na yeyee kabisa. Kwa vile ni shangazi yangu wakipeke. Tena ni mtu mzuri sana. Tunayefahamiana nae. Tumechuana sahizi tangu tuwe watoto wadogo. Hadi kwa sasa sisi ni watu wakubwa. Mimi niko na bahati sana kwa kuwa na shangazi kama yule. Lakini kuna jambo ambalo ningependa kuangazia. Jana nilipoongea na shangazi yangu, alinialeza kwamba angetaka niweze kumsindikiza mahali. Lakini hakuweza kunialeza ni wapi kamili alitaka niweze kumsindikiza. Na lakini nina huakika kwamba ataweza kunipa jambo hilo kwa undani wakati ufao badae kwa vile sitaki kumuliza. Lakini tayari nilisha kubali kwamba nitaweza kumsindikiza tena nitakuwa na wakati wa kutosha iliniweze kumsindikiza mahali ambapo anapotaka ili haweze kufanya maneno yake. Haa ilo ni jambo nzuri sana nambayo lazima nitahakisha kwamba nimeweza kuitakeleza. Kwa hivyo sitaki kumfeli huyo shangazi wangu kwa hata kidogo na lazima nitahakisha kwamba nimefanya jitihada zangu zote juu chini ili niweze kumzaidia jinzi anavyo taka. Kwa hivyo, nina imani kwamba shangazi wangu ataweza kuwa nafuraha sana tutakapo onana na yae. Na kwamba mutakapo mpeleka pale mahali ambapo alikuwa anataka. Kwa vile mimi ndiye rafiki wake wakipeke, tena rafiki wake wakaribu sana ambaye sisi ufanya nae, ufanya vitu kwa pamoja na hata pia tukona siri zetu sisi kwa wenyewe. Na hata pia mara nyingi tukienda hata matembezi sisi huenda kwa pamoja. Huu ni upendo ulio wandani kabisa ambayo ninayo mimi pamoja na shangazi yangu. Kwa hivyo, takikisha kwamba nimeweza kufanya jambo hilo. Bila kupoteza wakati waote na hata nitahakikisha kwamba hilo siku litakapofika basi kila kitu litakuwa shwari kabisa. Tena lenye hali ya juu inavyo stahili. Wazo zuri sana. Kwa hivyo lazima nitahakisha kwamba nimepatana na shangazi yangu. Jinzi alivyo nieleza. Na sitaki kumfele hata kidogo. Kwa vile hata yeye hajawahi nifeli. Hapo hawali. Ndakikisha kwamba nimefanya vitu kwa haraka sana. Ili niweze kwayafikia yalemasa ambayo aliweza kunipatia ambapo ninahitajika kuwa pale ndiposa tuweze kufanya maneno yetu kwa njia inayostahili. Shangazi yangu ameweza kunisaidia kwa vitu mengi sana. Kama kununua vyakula kupata nyumba na hata kulipa kodi ya nyumba. Na hata pia yeye hunipa peza. Yeye ni mtu mzuri sana anayenijali. Na hilo basi ni hali hilo ni upendo ya hali ya juu kabiza Ambayo Shangazi yangu huwa nayo kwangu. Na bazi mimi niko na furaha sana. Kwa vile niko na shangazi mzuri sana. Na shangazi yangu ananipenda kwa undani kabisa. Tena tunapendana nae pia. Kwa vile ni mtu mzuri. Mtu ambaye anaezaaminika. Lazima nitamweleza shangazi yangu kwamba niko na matumaini. Na hata niko na ndoto ya kuenda katika nchi ya ufaranza. Bazi najua nitakapomweleza nitakua na furaha hata yeye itakuwa jambo zuri sana.

Nakupenda sana bibi yangu. Wewe ndiye mchumba wangu kamili ambaye mimi nina mpenda. Nakupenda kwa ajili mengi sana. Tumetoka mbali sana na wewe na kwa vile wewe haujawahi kata roho hata siku moja ama hata kidogo. Haujawahi kata roho kwa upendo wako kwangu kwa hivyo, mimi nakupenda sana mpenzi wangu. Wewe ni mtu mzuri sana. Mtu wa ajabu. Tena wewe ni mtu wa kufurahisha tena katika maisha yangu yote. Basi ningetaka wewe ndiye uwe mpenzi wangu siku zote. Wewe ni mtu mzuri sana. Mtu wakufana. Tena mtu mwenye madili mema kwa hivyo nakupenda bure. Mungu kumbe alinibariki sana kwa kuleta katika maisha yangu. Ni wewe ndiye mungu alimleta kwa hivyo lazima nitakutunza vizuri sana ifaavyo, bila ubaguzi wowote kwa vile wewe ni binadamu mwema. Binadamu mcheshi. Binadamu ninaye mpenda kwa undani kabisa kwa hivyo, lazima, lazima nitakupenda kabisa nakupenda sana. Kila siku wewe ndiye mimi huota na kila siku, wewe ndiye mimi hufikiria kwa vile, nakupenda sana wewe mpenzi wangu. Wewe ni mtu mzuri, binadamu wa ajabu sana. Tena binadamu, anayenipenda pia kwa hivyo, mimi nina matumaini kwamba kila kitu kitakuwa shwari, nasi, na katika maisha yetu sisi tutaweza kuwa watu wazuri sana watu wanaopendana watu wanaopenda amani kwa hivyo mimi nikona mapenzi mengi kwako mpenzi wangu, na kupenda sana. Asante sana kwa kunipenda hata wewe kwa hivyo, lazima nirudishe mapenzi yangu. Haa, nakupenda sana. Acha niseme tena, wewe ni mtu mzuri, binadamu mzuri, umeweza kunizalia watoto wazuri kutengeneza nyumba yangu likawa vizuri na hata pia wewe hukaribisha wageni wangu vizuri kabisa na kuwapatia mandhari mazuri wanapokuja kututembelea kwa hivyo nikona imani kwako na hata nikona imani kwamba tutaweza kuishi kwa miaka mengi sana. Jinsi mungu alivyo panga kwa vile vitu vyote ndi ni mungu ndiye anavyopanga. Tena ni yeye ndivyo ndiye anayepanga kila kitu katika maisha yetu kwa hivyo nina imani kwamba kila kitu kita kuwa shwari sana nasi katika maisha yetu. Wewe ni kiumbe cha ajabu kabisa tena, nina imani kwamba kila kitu kitakuwa, sawa sana nasi kwa hivyo, nakupenda sana wewe mpenzi wangu. Hata hivyo, mimi ninawapenda watoto wetu. Uliweza kunizalia watoto wazuri, watatu, vijana wawili na msichana mmoja, mimi basi nimebarikiwa kwa hivyo, mimi ninakupenda bure kwa vile wewe ni binadamu wa ajabu sana. Tena wa kushangaza, tena wa kupendeza unapendeza roho yangu na hata roho yangu pia inakupendeza nakupenda sana wewe bibi. Wewe ndiye bibi ambaye mungu aliweza kuniletea ili tuwe pamoja nawe ili tuwe nawe wakati wote kwa hivyo, nina imani kwamba tutaweza kuishi kwa miaka na mikaka hadi kifo, iweze kututenga. Lakini, mimi ningependa niwe nawe. Sana hadi wakati. Dunia itakapo isha kwa vile ninakupenda sana. Nakupenda sana. Na ile mapenzi nilio nayo kwako. Ni mapenzi ya ndani kabisa. Tena ni mapenzi ya dhati kwa vile wewe ni kiumbe mwenye. Ajabu. Tena wewe ni kiumbe mzuri kabisa. Kiumbe anayependa watu. Tena mwenye roho safi na basi. Mimi sijuo nisemi mungu aliweza kunibariki kwa kukuleta kando yangu. Jambo zuri sana. Wewe ni mtu wa ajabu kwa hivyo, lazima nihakikishe kwamba kila kitu kiishwari nasi wakati wote kwa vile wewe ni mtu zuri sana. Na kupenda sana mchumba wangu. Wewe ni mtu wa kufurahisha. Tena mtu wa ajabu. Nina mshukuru mungu kwa kukuleta katika maisha yangu. Bila wewe, sijui jinsi maisha ingekuwa kwa hivyo, nina mshukuru mungu kwamba aliweza kukuleta na kwa sababu ya hii.

Kuna programu tofauti tumizi ambazo mimi hutumia. Programu tumizi kama vile programu oza zimu ni kama ya fatayo. Programu cha tofuti, kuna programu cha parua pepe. Kuna programu cha zile programu za mawasiliano. Kama cha X, kama cha WhatsApp, kama cha Instagram. Na hata kama cha Snapchat, na hata Signal. Hayo ni programu tumizi ambalimbali ambazo mimi huweza kutumia maranyingi sana. Na programu hizi huwa ni zamana kabisa katika mawasiliano. Kwa vile ni programu ambazo watu wengi tena niseme mabilioni ya watu huyatumia kwa siku kila siku programu haya. Kwa vile programu tumizi hizi zimeweza kusaidia sana katika ukwaji wa mawasiliano. Na hata pia vimeweza kurahisisha sana mawasiliano ya watu mbalimbali na ata pia vewezesha sana kuwezesha mawasiliano ya watu waliobmbali san a kwa mfano mimi nikiwa katika nchi yangu huku Afrika. Ni rahisi sana kuwasiliana na yule mtu ambaye ako zile nchi za ulaya. Kwa masekunde tu ninapotuma ujumbe kwa mfano ninapotuma ujumbe kwa programu tumizi ya X ama ya WhatsApp ama hata Instagram. Bazi hilo ujumbe hufika kwa masekunde haraka sana. Kwa hivyo hilo hayo programu tumizi yamerahisisha sana mawasiliano na limekua mizuri sana. Kando ya hayo kuna programu zingine ambazo mimi hutumia programu kama zile za barua pepe. Programu tumizi ya Barua Pepe Uniwezesha kutuma Barua Pepe Mbalimbali kwa watu mbalimbali. Tena, mimi napokea zile Barua Pepe. Maranyingi, mimi utumia programu ya Barua Pepe karibu kila siku na kila siku huwa ninatarajia kupokea barua pepe kama saba hivi. Na lakini haya yote yote ni Barua Pepe za kazi. Kazi muhimu sana. Lazima tuchape kazi. Na kwa hivyo, mimi ni natilia maanani hile kazi ambayo ni naifanya. Kwa vile, ni kazi nzuri sana. Na kwa vile ni nzuri, basi lazima ni uchukulie wakati wangu wote. Ili niweze kuifanya vizuri kabisa. Kwa hivyo, hayo programu tumizi ni programu nzuri sana. Tena ni za maana kabisa. Kwa vile bila programu hizo basi hakuwezi kuwa na mawasiliano kabambe inavyofaa. Pia, kuna programu tumizi kama vile programu za Google, hata zile za Firefox na hata zile za Toru Proza. Ambazo, hutumika katika kufanya utafiti, pale katika interneti. Na programu hizo basi zote zimewezesha kufanya utafiti mbali mbali. Na pia zimewezesha watu kujua mambo mengi, pale katika mtandao. Kwa hivyo, hayo ni mojapo ya programu mzuri sana ambayo vimeweza kuleta mabadili kombalimbali katika nyanja ya intaneti kwa hivyo programu tumizi hizi vime vimeweza kupanuka sana tena watu wengi sana huyatumia. Niseme, watu kwa mabilioni yao. Na kwa hivyo, programu tumizi hizi ni programu mzuri sana. Tena niza kupendeza ajabu kabisa. Na mimi wakati mingi upenda sana kutumia programu hizi kwa vile ni programu mzuri tena niza kupendeza. Na mimi mimi utumia programu hizi kila wakati wote na hata programu tumizi hizi wale watu ambao wali waliweza kuyatengeneza. Ni watu ni watu wakawaida tu na tena wanajulikana kote duniani. Hawa ni mabilionaire tajika sana ambao wanajulikana. Ni kama wale bilionaire ambaye aliweza kuunda mfumo wa mawasiliano ya x Anayeitwa Elon Musk. Na hata yule wa Instagram na Whatsapp Ambaye anaitwa Mark Zuckerberg Ambaye pia ni mkuu wa programu ile ya Facebook. Programu zuri sana. Programu tumizi kwa hivyo ni programu nzuri Zaku Pendeza.

Hapana, mimi simraibu wapombe hata kidogo, mimi huwa sipendi kunywa pombe, na nimesema hivyo, kwa sababu juzi nilikutana na chifu wetu, na yule chifu huwa anatafuta watu ambao hunywa pombe pale kijijini, hiyo ni pombe haramu, na aliponiuliza kama mimi ni mraibu wa pombe, nilimwambia hapana, mimi si mraibu wapombe, kwa vile, mimi mimi ni mtu ambaye ako na maadili mema. Tena mimi si mtu ambaye hutumia pombe haramu. Pombe haramu ni pombe mbaya kabisa. Tena mara nyingi, chifu huambia watu hapana msitumie pombe haramu kwa vile, pombe haramu si pombe nzuri. Pombe haramu inaezakutupatia magonjwa mbalimbali. Na unapokuwa mgonjwa kutokana na yale pombe haramu. Basi hatakuwa na afya sawa na hata pia kupata tiba inakuwa ngumu ama vigumu kabisa. Kwa vile si jambo zuri la kutumia hayo pombe. Hilo ndo maana chifu wetu hutuambia hapana, tusitumie hayo pombe haramu. Na hata pia alituhimiza kwamba tunapowaona wale watu ambao wanauza pombe haramu. Basi tuweze kujulisha serikali mara moja. Ndiposa sheria iweze kuchukuliwa dhidi ya hao watu. Na alisema hapana hata kidogo kwa vile, si jambo zuri kunywa pombe haramu kama hayo. Kwa hivyo, hata mimi mara nyingi huwa nasema hapana. Si vizuri kunywa pombe haramu kama hayo. Kwa vile, pombe haramu kama hayo yana madhara mengi sana kwa maisha ya watu. Na unapojipata katika hali ambayo uko na madhara ya kutumia pombe haramu basi, si jambo zuri kabisa. Kwa hivyo neno hapana mara nyingi hutumika kukataa jambo fulani tuseme unapoambiwa kwamba inasemekana kwamba wewe ndiye ulichukua daftari ya mwalimu. Kama si wewe utasema hapana mimi sikuchukua hayo madaftari ya mwalimu. Kwa hivyo, neno la neno hapana ni neno la lugha ya kiswahili ambayo hutumika kukana ama kukata jambo fulani. Na mara nyingi, neno hilo hutumika sana wakati watu wanapokuwa na majibizano kuhusu jambo fulani. Utakaposema hivi, mwingine atasema hapana. Kwa mfano, hapana mimi sikuchukua daftari ya mwalimu. Hapana, mimi sikuenda shuleni. Hapana, mimi sikuwa na wakati wa kwenda katika mkutano huo. Kwa hivyo, mimi sikuenda. Mfano ingine ni hapana mimi sikuenda shambani, kwa hivyo, neno hapana ni neno la haswa lugha ya kiswahili ambayo hutumika kukana jambo. Unapokana jambo fulani. Basi hivyo ndivyo unatumia neno hapana. Mimi mara nyingi huwa ninahimiza watu waweze kutumia maneno kama haya. Ndiposa waweze kukana vitu. Na pia na kusema hapana ndiyo huwa jambo zuri sana la kutumia wakati mwingi. Kwa vile unapatumia hili jambo kama neno la hapana. Basi uwe pia unajisitiri vizuri kabisa. Pale kwenye ukingo ama niseme ulingo. Inakuweka mahali pa wazi kabisa inavyofaa. Ndiposa hata wewe usiweze kutumika vibaya. Unaposema hapana, bazi hata watu wataweza kupa heshima. Kwa vile wewe si mtu wa kubebwa mbiombio. Tena haraka upesi. Kwa hivyo unaposimama wima na maadili yako basi hata wewe unakuwa mtu ambaye watu wanamheshimu kwa vile wewe si mtu rahisi sana kuitikia vitu, kwa vile ni vizuri sana kwa mraibu. Mraibu wa kutumia neno hapana. Unaputumia neno hapana mara nyingi basi hata watu wataweza kukuogopa kwa vile utakuwa mtu ambaye ako na mienendo ama maadili mazuri ambaye si rahisi sana kumdanganya ama hata kumbeba akili kwa haraka. Kwa hivyo neno hapana ndiyo neno zuri sana ambayo hutumika mara nyingi. Jambo zuri hilo nimeiona. Kwa hivyo mimi mara mingi nitakuwa natumia hilo neno la hapana kwa vile neno hapana ni neno zuri sana. Tena neno ambayo lina mafunzo mengi kabambe inavyofaa. Kwa hivyo ni vizuri sana kutumia neno hapana. Hapana wakati wowote unapotaka kukataa kitu ama jambo lolote. Hilo ndilo neno.